Mimi kwenye watoto sina watoto lakini ninavo ona watoto, watoto wanapenda sana hivi vyakula vilainishi ni kama vile chips mayai sausage ni vile vitamu vitamu na kukataa pia nakataaga vyakula vigumu vigumu kama ugali makande hawapendi hizi natural foods labda naeza nikasema hivo ni, pia unawashawishaje, ha ha ha. Kuwashawishi labda nawaambia tu kwamba hichi chakula unapata nguvu na motivate yaani hivo.

Na mimi huwanga na mgeni ya namkaribishaga kama vile ajisikiege nyumbani yaani ya aishi kwa uhuru asiwe mwoga yaani awe mtu wa uhuru na kumpeleka wapi hamna aende simpeleki kila ya maeneo tutamwambia uku ni sehemu fulani huku ni sehemu fulani kwa hivyo atajisikia mwenyewe kama anataka kwenda chakula nampa chakula chochote atakachokitaka au kitakachopikwa muda huo ya na kumuonya labda kumuonya labda asiibe chochote awe mwangalifu na menginevyo.

Kulala mapema huwaga ni afya nzuri sana kwa binadamu na pia yanaweza pia kulala mapema kwa sababu ni dawa kwa sisi binadamu kwa sababu inafanya pia wa mwili, upoe, upumzike, kutokana na uchovu na kinachonizuia labda inawezakuwa kuna kazi, labda ya kufanya, kumalizia na nikijisikia kama usingizi, naeza nikalala, au nika nita-maintain iwapo kama sina kazi, au kama nina kazi kidogo nitafanya alafu nitalala.

Naweza nikasema nyumbani, nani anaye fanya yaani kazi zinafanywa na mtu yeyote mtu yeyote akiona sehemu pamekuwa hapajakaa vizuri anapafanyia kazi. Na inaamuliwa pia na watu wazima, wakubwa pia. Ya, na kilicho badalika wiki hii labda sana sana mazingira, ni kwa sababu ya usafi wa pia tunavyoweka ratiba zetu kila siku.